Je, unapenda kuogelea laa hasha, sipendi sana kuogelea si kwamba, ninaogopa maji lakini nahisi sio mchezo ninaofurahia sana. Napendelea zaidi michezo ya inchi kavu kama kutembea, kukimbia, kidogo au kufanya mazoezi mepesi, hata hivyo najua kuogelea ni kuzuri sana wakati wa afya na watu wengi wanafurahia sana lakini binafsi mimi sipendi.

Je, unaweza kueleza ama unapenda asali? Ndiyo, napenda sana asali. Nimeipenda kwa sababu inaladha tamu ya asili na pia ni nzuri kwa afya. Huwa naitumia kwenye mkate au hata kuchanganya na limau wakati naumwa na koo. Ama wakati mimi ninapochukua madawa yangu ambayo ni ya kienyeji mimi huchanganya ili iweza kunipa ladha nzuri. Asali imenipa nguvu sana na imenisaidia kusikia vizuri. Hasa asubuhi au jioni kwa kweli asali ni moja ya vitu vya asili ninavyo vidhamani sana kwenye chakula changu.